Ninapata marafiki wapya kwa kuwa wazi na kufikika kwa urahisi. Mimi huanza na mazungumzo rahisi, kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza na kuonyeshwa kupendezwa kiukweli na watu. Pia ninaungana kupitia shuguli za pamoja kama vile kanisani, kazini, matukio au mikusanyiko ya kijamii. Baada ya muda, uthabiti na heshima husaidia kujenga uaminifu na hivyo ndivyo maingiliano ya kawida ya navyokua na kuwa urafiki wa kweli.

Aina ya keki ninawipenda ni aina ya vanila hasa kuasababu inautamu ambao sio wakupita kiasi na inanifurahisha kuasababu nilaini na inauwiano mzuri wakati mwingine huwa inalatha nyepesi na kidogo ya matunda. Kwangu mimi ni zaidi kuhusu laadha na wakati kama kushiriki wakati washerehe kuliko mapambo ya dhana.

Kitu cha kwanza ninacho kifanya nikianza kazi ni kupanga siku yangu kwanza, ninakagua kazi yangu, ninakagua pia vipaumbele na kuweka malengo, wazi ya kile ninachohitaji kukifanya. Hili hunisaidia kukaa makini na kuthibiti wakati wangu vizuri. Mara tu ninapokuwa na mpango wazi, ninaanza na kazi muhimu wakati ambapo umakini wangu bado uko juu.

Leo asubuhi niliamka muda au majira ya saa kumi na mbili ya subuhi, kitu cha kwanza nilichokifanya, nilitandika kitanda changu ambacho ninakilalia, kisha nikanawa uso na kupiga mswaki kutumia dawa ya meno, nilipomaliza nilisali maombi yangu ya asubuhi, kisha nikanywa chai na mkate. Baada ya shughuli hiyo nilifanya mazoezi yangu ya kawaida, nikarejea kutoka mazoezini, nikaoga bafuni, kisha nikaenda kuanza kazi yangu. Kufanya mambo hayo wakati ya asubui umenifanya kuwa na furaha na kuwa na msisimuko na kuwa na uchangamufu ambao utanisaidia kufanya kazi katika siku nzima.

Tabia inayochukiza zaidi miongoni mwa watu ni kukosa heshima na kukosa uadilifu. Mambo kama vile kukosa uaminifu, kiburi, kuwatendea wengine vibaya, au kuwadhulumu watu pia ni tabia ambazo zinachukiza. Ninasumbuliwa sana na tabia isiyojali hisia ya wakati au hisia ya wengine. Usafi na adabu pia ni muhimu kwa sababu kutojali kuhusu usafi au mwenendo wa hadharani ni kitu ambacho ni cha tabia mbaya. Kwa jumla ninathamini heshima, unyenyekevu na uwajibikaji ambayo ni tabia ninazoziona kuwa tabia nzuri.

Mimi utazama video mtandaoni haswa kwenye YouTube. Ninaitumia kwa madhumuni tofauti kama vile kuangalia habari za hivipunde, kusikiliza muziki na nyimbo. Na pia katika utafiti na kujifunza. Ni rahisi kwa sababu ninaweza kupata channeli za habari, za ndani na nje ya nchi mziki kutoka aina mbalimbali na maudhui ya elimu yote katika sehemu moja. Ninapenda niweze kutazama mambo kwa kasi yangu mwenyewe na kuchagua maudhui yanayo lingana na mambo yanayonivutia au maitaji yangu kwa wakati huo.

Napenda kufanya kazi pekee yangu na vile vile ninapenda kufanya kazi na wengine. Kazi ya pamoja inaruhusu kushiriki mawazo, kujifunza kutoka kwa wengine kwa sababu ya mitazamo tofauti na kutatua matatizo kwa ufanisi zaidi. Wakati huo huo ninaweza kufanya kazi peke yangu wakati kazi inahiitaji umakini au uhuru kwa ujumla kushirikiana na wengine hufanya kazi ihusishe zaidi na mara nyingi husababisha matokeo bora.

Ndiyo, ninapenda kuangalia nyota kwa sababu ninaona, inatuliza na inanitia moyo haswa wakati wa usiku usio kuwa na mawingu. Inanipa mda wa kutafakali na kufahamu jinsi ulimwengu, ulivyo mkubwa zaidi ya taratibu za kila siku. Kuangalia nyota pia hunisaidia kupumzika na kufikiria kwa kina kuhusu maisha, kusudi, malengo na uwezekano.

Kinacho nichekesha zaidi ni ucheshi mzuri na matukio ya maisha halisi hasa hadithi za kuchekesha au vichekesho vinavyo simuliwa na marafiki. Pia mimi hucheka sana wakati wa mazungumzo tulivu, matukio au mtu anapo sema jambo lisilo tarajiwa. Ucheshi rahisi wa asili hunifanya nicheke zaidi. Sio utani wakulazimishwa.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua juhudi na mafanikio ya kila mtu. Tunaweza kuwa na karamu ndogo, kushiriki mlo, au kuchukua mda wa kuthamini kazi iliofanyo. Pia napenda kutoa utambuzi iwe kwa maneno au kupitia barua ya shukrani. Hili kuonyesha kwamba mchango wa kila mtu ni muhimu. Kusherehekea pamoja huongeza ari, huimarisha kazi ya pamoja na huchochea kikundi kuendelea kufanya vyema zaidi.

Mara nyingi ninapenda kununua vitu ambavyo ni muhimu au vinavyoleta furaha kama vile vitabu au vifaa mbalimbali vya matumizi ya nyumbani na kikazi. Pia ninafurahi kununua vitu kwa ajili ya familia au marafiki hasa inapo wafurahisha. Ninajaribu kusawazisha ununuzi wa vitendo na chipsi ndogo zinazoboresha maisha yangu ya kila siku au mambo ninayo yapenda. Kwa ujumla napenda kutumia vitu vinavyoongeza thamani kumbukumbu au faraja.

Ninapenda kula mboga za kienyeji kama sukumawiki, mchicha, kabichi na mboga za asili za majani. Ninafurahia kwa sababu ni mbichi, zenye afya na zina ladha nzuri. Zinaendana vyema na ugali au wali na ninapenda jinsi zilivyo rahisi kupika lakini zenye lishe nyingi sana pia. Kula mboga za kienyeji pia hunikumbusha vyakula vya kitamaduni na vya kupikwa nyumbani ambavyo ninathamini sana.

Ndiyo ninapenda kuenda puwani kwa sababu ninafurahia zaidi hewa safi, sauti ya bahari na hali tulivu. Ni mahali pazuri pa kutuliza kusafisha akili yangu na kufurahia asili tu. Fukwe pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri, haswa safari kama ile ya Zanzibar nilio enda miaka michache iliopita ambayo ilinipa uzoefu huo na huwa inanifuraisha zaidi.

Uzoefu mmoja wa ajabu au wa kushangaza zaidi niliowahi kuupata ni safari yangu ya kuenda Zanzibar. Nilipokuwa Zanzibar niliona fuo nzuri za bahari, utamaduni wa kustaajabisha wa waswahili na mazingira tulivu yaliyonifanya kuwa jambo lisilosahaulika kwangu. Kutembea katika mji mkongwe kufurahia chakula na kuona bahari kwa karibu kulihisi kuburudisha na kutia moyo. Ilikuwa mchanganyiko wa kustarehe na kujifunza kitu kipya na ilinipa kumbukumbu ambazo ninazithamini sana mpaka leo.

Ninapo taka kupumzika au kustarehe kwa kawaida mimi usikiliza mziki kama vile bongo flavor au injili. Au hutumia wakati huo na familia na marafiki. Wakati fulani mimi pia husoma kitabu, kutazama video, mtandaoni au kupumzika tu nyumbani. Pia ninaufrahia kuenda kwa matembezi mafupi au kutafakari kwa utulivu ili kuondoa mawazo yangu. Kustarehe kwangu ni kuhusu kuchaji upya kimweli na kiakili ili niweze kujisikia vyema zaidi.

Mfumo wa simu ninaupendelea zaidi ni Android. Ninaipenda kwa sababu inaweza kunyumbulika, inamfaa mtumiaji na inafanya kazi vyema na programu na vifaa tofauti. Simu za Android zinapatikana kwa urahisi zaidi na kwa bei nafuu na chaguzi nyingine za kuchagua kulingana na maitaji ya mtu binafsi. Ninafurahia jinsi inavyoweza kubinafisishwa na jinsi inavyo auni programu kama vile Whatsapp, Youtube na zana zingine ninazo tumia kila siku. Kwa ujumla inafaa mtindo wangu wa maisha na matumizi ya kila siku vizuri sana.

Kikawaida mimi siendi kwenye filamu mara kwa mara kwa sababu mimi hutazama kila kitu nikiwa nyumbani kwa kawaida. Inafaa zaidi ya kustarehesha na ninaweza kuchagua ninachotaka kutazama bila umati au garama za kutoka. Ninafurahia kutizama filamu au vipindi mtandaoni ambavyo pia huniruhusu kusitisha, kurudisha nyuma au kutazama kupia sehemu ninazo zipenda wakati wowote ninapo hitaji kutazama.

Ninapenda kuwa katika mahali tulivu ambapo ninahisi salama na amani, mahali pasipo na watu wengi sana, penye hewa nzuri, mazingira asilia na ufikiaji wa mahitaji ya kimsingi. Ninathamini mazingira ambayo huruhusu kuzingatia, kutafakari na muingiliano wa maana na watu. Iwe ni nyumbani, karibu na asili au katika jumuiya iliyopangwa vizuri, amani na usawa ni muhimu kwangu zaidi.

Ndio, mimi hupenda sana kuimba. Naifurahia kwa sababu inaeleza na kustarehesha hasa wakati wa kanisa, matukio au wakati wangu wa kupumzika. Kuimba, kunanisaidia kuinua hali yangu na kuniruhusu kuungana na muziki kwa undani zaidi. Hata kama si kamilifu, ni jambo ninalopata kufurahisha na kuburudisha.

Kazi au masomo ambayo ninafanya ni kazi ya udaktari ambayo nilichagua kwa sababu niliambiwa na wakubwa zangu kwamba ni kazi nzuri ambayo ingenisaidia kujumuika pamoja na wagonjwa na watu wenye mahitaji ambapo ningeweza kuwasaidia katika mahangaiko yao. Nimeipenda kazi hii kwa sababu kila siku ninaweza kukutana na watu wenye changamoto tofauti na ninaweza kuwasaidia kwa njia kutumia ushauri au kuwapa dawa zinazowasaidia katika afya. Changamoto ninazo kumbana nazo katika hali au katika kazi yangu kila siku ni kuamka mapema au wakati mwingine kuchelewa kulala. Kama ningepewa nafasi ya kubadilisha, singeweza kubadilisha kwa sababu ninaipenda kazi hii sana.

Bado sijawahi kujifunza kupiga gitaa lakini ni jambo ambalo ninalifikiria sana na ninataka kujifunza kucheza gitaa haswa kwa sababu ninafurahi uimbaji na nyimbo haswa zinazopigwa na zana za muziki. Nadhani kucheza ala kunaweza kufanya kuimba kufurahisha zaidi na kueleza. Ni kitu ninachotarajia kuanza siku zijazo, nitakapopata wakati na rasilimali za kutosha. Kujifunza gitaa kunahisi kama hatua ya asili kwangu kimuziki.

Nina pendelea chakula chenye ladha nzuri na kisicho na ladha nyingi sana. Napenda ladha rahisi za asili ambazo ni rahisi kufurahia. Milo ya kienyeji yenye uhiyano mzuri wakitoweo, mboga za majani na protini, ndio ninayopenda kwa sababu inahisi kuridhisha na kufariji zaidi.

Mimi hujitunza kwa kudumisha taratibu zenye afya. Ninafanya mazoezi kwa ukawaida hasa wakati wa asubuhi, kujaribu kula milo enye uwiano kama vile mboga za majani na protini. Pia, nina hakikisha nimepumzika vyema na kuthibiti msongo wa mawazo kwa kusikiliza muziki na kutumia wakati pamoja na familia na marafiki. Kuchukua muda wa kuomba, kutafakari na kuwacha kazi ninapo hitajika, hunisaidia zaidi kusawazisha kiakili na kihisia.

Utaratibu wangu wa asubuhi ninapo amka ni kwamba jambo la kwanza ninalo lifanya ni kutandika kitanda changu, kisha ninanawa uso na kupiga mswaki kutumia dawa la meno na hatimaye naweza nika tengeneza kiamsha kinywa ambapo mara nyingi mimi hunywa chai na mkate au chapati. Mara nyingi mimi hupenda kuamka muda wa saa kumi na mbili asubuhi ndiposa nieze kuwa na mipango thabiti ya siku nzima. Ili nisichelewe kufanya kazi zile ambazo nimezipanga kuzifanya kwa siku nzima. Mara nyingi mimi huondoka kuenda kazi majira ya asubuhi. Na ninapofika kazini majira hayo ninaianza kazi na kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Aina ya filamu ninazozipenda ni maigizo na filamu za kutia moyo zaidi kwa sababu zinasimulia hadithi zenye maana na mara nyingi hufundisha masomo muhimu. Pia ninafurahia filamu zinazohusiana na muziki au za kitamaduni zinazoonyesha mila za ndani au uzoefu wa maisha. Wakati mwingine mimi hutazama hatua au vichekesho kwa ajili ya kujifurahisha lakini ninapendelea zaidi filamu zinazoniacha nikiwaza au kuhamasika baada ya kutazama.

Mazingira mazuri ya kazi ni yale ambayo kuna heshima, mawasiriano ya wazi na kazi ya pamoja. Watu wanapaswa kuhisi kuthaminiwa na kuungwa mkono na matarajio yawe wazi. Mazingira chanya pia yanajumuisha uongozi bora, haki na fursa za kujifunza na kukua. Wafanyi kazi wanapojisikia salama, hushiriki mawazo na kufanya kazi pamoja, tija na kuridhika kwa kazi kuboreka.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya masika kwa sababu majira ya masika ni wakati ambapo kuna mvua nyingi na wakati huu unaweza kupanda miche ya miti au mbegu na zinaweza zikamea kwa urahisi. Kwa sababu majira haya huwa yana mvua nyingi na jua kwa uchache. Kwa hivyo mimea humea na kustawi na miche ya miti inaweza kumea kwa urahisi. Na wakati ambapo kiangazi kitafika utapata kwamba miche ulioipanda wakati wa masika imeota tayari. Wakati wa masika hali ya hewa huwa ni tulivu, huwa kuna baridi nyingi mvua kwa wingi na joto huwa sio nyingi huwa ni kadri tu.

Mimi huosha nywele zangu kila siku kwa sababu, ninapenda kujiskia safi na usafi ni muhimu sana katika maisha yangu. Inapokuwa safi, mimi huhisi vizuri na kujiamini, haswa ninapowasiliana na wengine. Pia mimi hunyoa nywele zangu mara kwa mara kila wiki, kwa kawaida siku ya ijumaa au jumamosi. Kwa hiyo, mimi ni nadhifu na ninaonekana kwa unadhifu zaidi. Kutunza sura yangu ni muhimu kwangu kwa sababu inaonyesha kujistahi na nidhamu. Ninapoonekana vizuri, ninahisi kujiamini zaidi na tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku.

Chumba ninacho kipenda zaidi ni chumbani kwa sababu ninapo kuwa chumbani hapo ndipo ninapo pumzika wakati nimemaliza kazi za siku nzima. Ninapo kuwa chumbani mimi hupumzika kitandani na mandhari ya chumba changu yana nifanya kuwa na utulivu ninapo ingia chumbani hapo. Kwa sababu ninapo ingia hapo basi ninajua kwamba sita kuwa na heka heka zozote, na nitapata utulivu ninao stahili ili kujipumzisha mwili. Kwa ajili ya siku inayofuata.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni hasa kupitia jukwa la jumia. Ni rahisi kwa sababu ninaweza kufanya ununuzi nikiwa nyumbani, kulinganisha bei kwa urahisi na kufikia anuai ya bidhaa. Ninapenda pia kwamba vitu vinaletwa kwangu moja kwa moja, ambayo huokoa wakati na bidii. Ununuzi mtandaoni hurahisisha kupata ninachokijitaji bila kuzunguka sana.

Mazingira ya kazi ninayo yapendelea ni mazingira tulivu na yenye heshima. Ninapenda maeneo ambayo mawasiliano ni wazi, kazi ya pamoja inahimizwa na kila mtu anaelewa jukumu lake. Mazingira ya kuunga mkono yenye uongozi wa haki kuheshimiana na fursa za kujifunza na kukua hunisaidia kufanya bora zaidi. Pia ninathamini eneo la kazi ambalo ni chanya, salama na linaloruhusu watu kufanya kazi kwa ufanisi bila mikazo isiyo ya lazima.

Tabia moja nzuri ambayo nimejenga ni kusoma mara kwa mara. Kusoma hunisaidia kujifunza mawazo mapya, kuboresha mawazo yangu na kukua kibinafsi. Ninafurahia kusoma vitabu vya kujiendeleza, biblia na makala yenye kuelimisha. Tabia hii imenisaidia kuwa na umakini zaidi nidhamu na motisha katika maisha yangu ya kibinafsi na kazini.

Namkumbuka zaidi naibu wa mwalimu mkuu wangu kutoka shuleni, alikuwa mwenye nidhamu, hodari, aliyeamini katika sheria, utaratibu na wajibu. Ingawa alikuwa na msimamo mkali mtazamo huo, ulitufundisha mambo muhimu kuhusu nidhamu, sheria, na heshima na uwajibikaji. Ninapomkumbuka, ninathamini jinsi utabiti huo ulivyonisaidia kuunda tabia yangu na maadili yangu kazini.

Ningependa kuitembelea nchi ya Singapore. Ninavutiwa sana na utamaduni tajiri wa nchi hiyo. Usafi na jinsi maendeleo ya kisasa na maendeleo ya kisasa yanavyoungana na kuchangamana zaidi na mila. Pia nimeona maeneo mengi mazuri huko, kama vile mandhari ya jiji, bustani, na vitongoji vya kitamaduni. Inaonekana kupangwa vyema, yenye amani na iliojaa fursa za kujifunza ambayo inafanya kuwa mahali ambapo ningefurahia sana kutembelea.

Huwa sipendi sana kuoga kwa maji ya moto napendelea kuoga na maji baridi kwa sababu maji baridi hunisaidia kujisikia mchangamfu zaidi haswa asubuhi ninapotaka kuamka na kuanza kazi ya siku nzima. Hunifanya nijisikie kuwa macho zaidi, kuboresha mzunguko wa damu na hunipa hisia safi na huwa ninajihisi msafi zaidi. Pia ninafurahia usahili wa kuoga maji baridi kwa sababu ni haraka rahisi na unisaidia kujisikia tayari kwa kazi au shuguli nyinginezo. Kwa jumla, maji baridi huniacha nikiwa hai, mwenye afya na ninaumakini zaidi siku nzima.

Ninapenda kula ugali pamoja na wali kwa sababu wali unaeza ukalika pamoja na vinywaji kama vile chai, maziwa na juisi. Vile vile ugali unaeza kulika pamoja na mboga za majani, kama vile sukuma wiki, kabeji, pamoja na mboga zingine za kienyeji. Kwa hiyo, kulingana na wakati na kulingana na tukio na watu ambao tunahusika katika mlo huo, wali au ugali unaeza ukatumika kulingana na muktadha au masaa ya kula.